Naam ni swali mzuri ambayo inauliza ni uzoefu gani wakushangaza nimewahi kupata. Ningependa kusema uzoefu nilio uzoefu wakushangaza niliou patana nao ni baiskeli kukataa kuendeshwa.

Naamu ni swali mzuri ambayo inauliza kuhusu mcheza jibora wa mpira wa kikapu Ningependa kusema kuna mcheza jibora ambayo wa kikapu ambayo anaitwa Jonathan Labda naweza kusema kuwa huwa napenda mchezaaji huyu na nakumbuka mchezo waajabu aliokuwa amepata maumivu kidogo ya mwili na ningependa kueleza ujuzi alio nao ni ule wakueza kushinda wakuruka na kuingiza mpira kwenye vikapu ambao ana shinda wapinza ni wenzake na wanapo mwona akicheza waino nipa furaha tele.

Ningependa kusema ya kwamba huwa nafanya nini wakati msongo wa msongo wa kazi. Ningependa kusema huwa ule wakati wa msongo wa kazi huwa na panga zile kazi zangu nafaa kuzifanya naziweka kwenye taratibu na na pafanya mpangilio bora wa kuweza kufanya kazi zangu kiutaratibu naam.

Nengependa kusema lengo gani la muda mrefu pale kazini. Nengependa kusema niko na lengo la, kutimiza kuwa mfanyikazi bora na kuzawadiwa ile tuzo la mfanyikazi bora pale kazini. Kwa hivyo lengo langu kubwa ni "kunominatiwa" ama kupatiana kwa "tuzo za Oscar" kuwa mfanyibora zaidi.

Naam, ni swali mzuri huwa napenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao. Napenda pia kujifunza mambo mapya kupitia wafanyikazi wale wengine kazini na pia kwa tamasha mbali mbali huwa nazihudhuria ndiposa nipate ujuzi mpya na ndiposa nipate kujifunza mambo mapya.

Naam nigependa kusema jambo ni swali mzuri sana ambayo nauliza kwamba kuwa napenda kuzungumza kuhusu siyasa Nigependa kusema siyasa ni lile jambo ambayo napenda kulizungumzia zaidi kwa mambo yote Kwa hivyo katika mazungumzaji yangu wanapata mingi yamejaa mambo ya kisiyasa Kwa hivyo siyasa nazipenda nazienzi mno.

Naamu ni swali mzuri ya uzoefu gani kazini umenifundisha zaidi. Ninge penda kusema uzoefu ya kutumia tarakilishi ni umenifunza zaidi na nimepata kuyasoma mabomapya katika kule kuandika na kutumia tarakilishi. Naamu.

Ningependa kusema ni swali mzuri huwa napenda kujifunza historia sana kwa hivyo mambo nayoyapenda zaidi kwanza ni kujifunza historia nili ni penda kuwa mwana historia na pia huwa napendelea sana kujua mambo ya kumbu kumbu na mambo yaliyotokea hapo hawali kwa hivyo napenda sana kujifunza historia naam.

Naam, uwa napenda kuvalia nguo za pamba, ambazo zimetengenezwa na pamba, kwa sababu uwa zina umuimu yake wakati baada ya mtu kutoa jasho. Kwa hivo, ndiposa ni yeke mwili ukiwa katika hali yake safi, wana kikisha nguo nazo nguo ni zenye zimetengenezwa na pamba.

Ningependa kusema ni watu wengi ambao wamenifundisha mambo muhimu, lakini nikijibu swali kwa undani ni kwamba walimu wangu wamenifunza maadili, wamenifunza mambo mengi, kuhusiana na maisha ya usoni na pia jinsi ya kujiandaa kwa siku za kesho.

Ningependa kusema tabia ninayopenda kwa wengine ni ile tabia ya kukua wakakamavu na pia kutia bidii na pia kufanya taratibu zilizoekwa na kuzingatia maadili na kuwa watu wenye hulka za kutamaniwa na.

Ningependa kusema uwa napenda kushirikisha marafiki zangu kwenye michezo ya kandaanda pia michezo ya vikapu na pia uwa napendelea tukitembea kwenye mandhari na mazingira kwenye misitu kutembelea wanyama kwenye wanyama pori na ndiposa tunashirikiana kwa mambo kadhaa.

Naam ni swali mzuri huwa nafanya nini kuwatia moyo wenzangu, ningependa kusema huwa nakuwa mfano mwema wakuigwa jambo la kwanza, jambo la pili huwa napenda kuashirikisha na kuwaonyesha mambo ambao wanaolemewa na pia nawaomba msaada pia nawatia moyo kwa kuwaonyesha kuwa pia wao kuna mambo kadha wa kadha naeza soma kutoka kwao naam.

Ningependa kusema ni swali mzuri ya kuwa wana jistawisha vipi wakati walikizo Ningesema kuwa na jishirikisha kwenye vipindi na jishirikisha kwenye tamasha na jishirikisha kwenye taratibu mingi ambazo zinasaidia kustawi kujua mambo mapya, kushirikisha kusaidia jamii na ndivo natumia wakati walikizo mwema kujistawisha.

Ningependa kusema chakula cha jadi ninacho kipenda zaidi ni mihogo Huwa napenda kuikula wakati wote napo fika mahali kuna mihogo wanaivuna na penda kuipalilia tena kwa ardhi Huwa napenda kuifadhi chakula zote za jadi Naamu.

Ningependa kusema ni swali bora huwa na huyainisha aje kazi na maisha ya kibinafsi. Ningependa kusema kila wakati huwa natenga wakati wa kibinafsi na pia wakati wa kazi. Kwa hivyo ndiposa nipate kua na uwiano mwema na pata kila jambo na lipea wakati wake na wakati wa kazi naupa na weka kando na pia maisha ya kibinafsi na itengea wakati wake.

Nimgependa kusema ni swali bora ambao mafanikio gani nimeyapata kazi. Nimgependa kusema ni mepata mafanikio mengi. Kwanza nimepata kujifunza mambo mengi mapya kujisaidia hata kuhusu mambo ya siku za usoni. Nimepata pia kupata changamoto ambazo nimekua nikileta suluhu wake ambazo zina nisaidia kupata mafanikio ya kujua jinsi ya kupambana na kukabiliana na changamoto zozote. Ningependa kusema pia nimepata kujifunza mengi kwa sababu wanafanyikazi wenzangu wanapoleta maoni tofauti na mahoni sawa Watunayaweka kwenye mizani na ndiposa kupitia ile napata kujifunza mengi mapysla naam.

Ningependa kusema huwa napenda kuongea kuliko kuandika kwa sababu ninapo zidi kuongea ndiposa napata kupata kufikiria zaidi na pia inanipa fursa ya kupata kubadilishana mawaidha na mawazo na wengine naam.

Ningependa kusema maranyingi weekendi, ua napenda kuenda kutembelea marafiki zangu, napenda pia kuenda kwa misituni, napia napenda kuenda mahali tu mazingira ambao ni yale mazingira ya mejaa miti na mahali hakuna hewa wasafi.

Ningependa kusema nimepata niko na vipawa nyingi zaidi na kusema tu kutoa mfano wa kipawa kimoja ambacho niko nacho ni kipawa cha mawasiliano na pia kipawa cha kucheza mpira ya vikapu.

Ningependa kusema sera muhimu ya kazi ni uzalishaji na kampuni ambayo uwa na sera iyo ya uzalishaji ni le sera uwa naiona mi muhimu kwenye kampuni. Kampuni uwa linasisitiza zaidi kuwakikisha kila mfanyikazi ameleta uzalishaji na ubunifu mpya.

Naam ni swali mzuri kuhusu mahali na mpohishi. Ningependa kusema kushiriki ni aina gani ya nyumba. Ningesema nyumba nayoishi ni nyumba ya inao nitosheleza, ni nyumba mzuri. Napenda kueleza mazingira yake ni mazingira ambao ni safi, ni mazingira ambao ni ya kupendeza. Ningependa kusema nilihamia hapa miaka tatu ama nne. Ningepende kueleza kuwa eneo hili nalipenda kwa sababu ya ule utulivu uliyoko mahala hapa Ningependa kusema uwa naisi niko mahali salama na uwa naisi usalama wangu hupo na pia naisi raha napoishi naam.

Ningependa kusema naam, nimefanya kazi za kujitolea kwa sababu kazi mingi zangu za jamii, uwa ni kazi za kujitolea, huwa sitarajii kulipwa, lakini bado huwa nazifanya nahakikisha nimefanya kazi za kujitolea hasa za kuhamazisha wengine kuhusu mambo kadha wa kadha.

Ningependa kusema nimesha jaribu chakula cha kigeni na nilijaribu katika migahawa kubwa ambao chakula kile kilikuwa kinacho enziwa sana na watu kutoka bara la eshia ambacho nikile kujaribu kukula wanyama wa majini ambao ni wale crabs.

Ningependa kusema ni swali mzuri ambao naulizwa nafanya nini wakati wa mgogoro na mtu Ningependa kusema wakati najipata kwa eneo mgogoro na mtu Uwa nahakikisha tumetatua suluhu na uwa nahakisha uwa alijafika mahali pa kuvurugana hadi kupigana naam.

Ngependa kusema mafunzo ni nao ngependa kupata kazini ni mafunzo ya kujifunza jinasi ya kujitegemea asa bahada ya kutoka pale kazini ni jinsi gani naayo weza kutumia kujiendeleza kimaisha bila kutegemea misahada naamu.

Ningepeza kusema kujibu hili swali kwa kusema kuwa kinachonipa motisha kazini ni ule ukakamavu wa wafanyikazi wenye cheo chini kuliko changu na wafanyikazi ambao ni wapya ule ukakamavu na kule kutia bidii kuwa huwa kunanifanya nikuwe najizatiti hata zaidi, naam.

Ningependa kusema swali yenyewe sijalipata vizuri ambayo linauliza tunda langu la kupendeza ni lipi ama tunda lako la kupendezwa ni lini Ningepende kusema tunda langu la kupendeza ni ila ya kuwa na ukakamavu, ujasiri na kuwa mwenye taathima naam.

Ningependa kusema huwa napenda kutafuta mahali, kuna kivuli, napenda ku kama nilivyosema hapo awali, huwa napendelea mahali kuna miti mingi, kwa hivyo wakati kuna jua huwa naketi penye miti kwenye mahali ambapo kuna miti naam.

Naamu, ni swali mzuri ambayo inauliza kuwa kuhusu likizo yangu ya ndoto. Ningependa kusema, ningependa kushiriki likizo ya kwenda kwenye ufukwe wa bahari. Na ningependa kwenda kuogelea kwenye bahari. Ningependa kusafiri na marafiki zangu na ningehitaji sana kutembea, sio kupumzika.

Naam ni swali mzuri, mazingira gani ya kazi ninayapendelea? Ningepanda kusema, ni mazingira ambayo yametulia, mazingira ambayo hayana kelele, ni mazingira ambayo wafanyikazi wale wengine, wanahusishwa kwenye taratibu za siku na mpangilio yote iko kabambe ya kuhakikisha ustawishaji wa kampuni umepatikana naam.

Nao wanapenda kusoma maoni mitataoni Wanapata kujifunza mengi kusoma maoni ya wengine kwenye mitandao asa mitandao ya twitter facebook wanapenda kujisomea sana kujionea maoni tofauti tofauti ya wengine.

Ungependa kusema unasherekea mafanikio ya timu vipi. Ningependa kusema huwa nasharekea mafanikio ya timu kwa kuwatuza na watuza na kidogo ambacho nilicho kuwa nacho. Na pia huwa nasharekea mafanikio ya timu kwa kununuwa manguo ama kununua nguo ambazo ziko na chapa ama leboli ya timu yenye.

Ningependa kusema huwa na andaa reporti za kazi kwa njia ya taratibu, huwa na fuatilia matukio naya andika kwenye kijitabu changu cha ku kwa wandishi wa matukio ya kila siku. Kisha baadaye wanaenda kwenye laptopu na natengeneza reporti kamili.

Ningependa kusema mafunzo ya kuvumilia na mafunzo ya heshima na mafunzo zaidi ya vile ya kutumia kompyuta imenisaidia sana kupata wateja wangu na pia kutumia mtandao kujifunza mafunzo yale yamenisaidia sana kazini Naam.

Ningependa kusema mafanikio gani binafsi nayo thamini kazini. Mafanikio ya kule kupata ujuzi mpya, kukuwa na ubunifu mpya na kuleta. Utangamano mpya kazini ndiyo mafanikio zaidi ama ya kibinafsi. Yale ya kujiendeleza kimimi na mimi ndiyo nayathamini sana pale kazini. Naam.

Ningependa kusema kitendo cha wema nishai kifanya ni vitendo mingi kusema kweli, nimekua nihkihamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kua na ushirikiano, ni pia nimefadhili mipango ya serekali za majimbo, pia nimekua mstari mbele, nimepiga hatua kubwa katika kuhakikisha mazingira yako safi, na pia nimekua nikifadhili watoto wasiojiweza na familia ambazo hazina uwezo Naamu.

Naamu huwa napenda kuoga kwa majimoto kwa sababu yale majimoto wakati mahali sana huwa naishi kuna baridi na majimoto huwa ina huwa yanasaidia ngozi yangu kukua nyepesi na pia inasaidia kwa viungo kuwa na afya bora na pia napata nguvu mwilini naamu.

Naam ni swali mzuri ni Tukio gani muhimu katika maisha yangu Ningependa kusema matukio ni mengi ya muhimu katika maisha yangu Ningependa kusema Tukio moja ni ule wakati nilipopata shahada ya uzamifu ya ya chuo kikuu Ningependa kusema pia Tukio jingine muhimu kwa maisha yangu ni ile ya kushinda tuzo ya pale kazini kuwa mfanyikazi bora Ningependa pia kusema tukio matukio ni mengi aswa yale yanao Naeza sema ni muimu katika maisha yangu.

Ningependa kusema ni matukio mengi, huwa nayafanya ama ni orotha ya baadhi ya vitu ambazo huwa nazifanya kabla ni lale. Na hakikisha nimeoga kwanza, baada ya kula, huwa nahakikisha pia ni meweka taratibu za siku inayofuata kando vizuri, huwa nahakikisha kuwa ni kuna mipangilio ya siku ambayo inafuata. Na mikakatika kabambi nimeweka ku hakikisha nimeweza kutimiza malengo ya siku ijayo.

Ingipeta kusema uwa napendelea joto mahali uwa niko niko mahali ambapo kuna joto mingi. Siku nyingi ni ule umsimu wa joto kwa hivyo uwa nimezoea yale mazingira Kwa hivyo ningipeta kusema uwa napendelea joto kuliko baridi wakati mwingi Ndiyo na jipata mahali niko kuna joto.

Ningependa kuwa nasema ya kwamba niko na horodhe ya vitu ambazo huwa nazieka kando Uwa na taratibu mwafaka ambazo nimezeeka kabla nianze muradi mpya wa kazi Uwa naakikisha nimeekelea mambo kadha wakadha taratibu zote zinazoitajika katika ule muradi wa kazi kazi yote mpya huwa naiekelea mipango yake yote mahali panapofaa ndiposa ninapohanza nisikue na wakati mgumu Naam.

Ningependa kusema shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli mingi na shughuli yangu kwanza ya kupendezwa ni ile ya kwa kuhakikisha usafi katika mazingira na yohishi na pia shughuli ingine ni ujenzi bora wa mali na poishi nyumba na kuhakikisha vyombo ama vitu ambao ni zinanikaribia ama ziko mazingira yale namoishi na ya kikisha yako viko usafi. Na pia hua nahakikisha mahali ninamokaa ama napo patana na wengine hua nahakikisha kuna usalama na uwiano nao.

Ningependa kusema huwa naeka mipangilio bora ule wakati nataka kuboresha michakato ya kazi. Kwa hivo naleta uwiano katika kazi zangu zinazozifanya. Huwa nahakikisha kama ni wafanyikazi wenzangu ambao tunao fanya katika shughli fulani ya mahali fulani. Nime kuwapanga na tuko na mipangilio bora zaidi katika kufanya ile kazi. Kwa hivyo katika zile michakato zote kazi huwa nahakikisha ubora wa vitu ambavo tu utakavyo vitumia na pia ubora wa watakaofanya kazi watu ambao wako na utaalamu muhimu katika kuhakikisha kazi imefanyika vile inavyofaa naamu.

Ningependa kusema kinywaji nacho kipenda kunywa asubuhi ni kile kinywaji cha chai. Chai ni kinywaji ambacho kinapendwa mazingira na yo ishi. Ama sehemu ya ulimwengu ambao naishi, uwa watu wote uwa natambua. Hicho ndicho kinywaji kinachofaa na cha kukupa mwili wako nguvu. Kwa sababu katika kile kinywaaji kuna chai, kuna maziwa. Katika kile kinywaji cha chai kuna maziwa na majani chai. Ambayo unapoya changanya na kuyapika na maji unahakikisha mwili wako umepata nguvu mpya ya kwanzisha siku na kwa hivyo chai ndicho kinwaji wanakitambua na nakipenda asubuhi.

Ningependa kusema simu ni kifaa ambacho, sidhani kama wanaeza kuhishi pasipokuwa na simu, simu ndio imechangia pakubwa katika kazi zangu, pia kupata wateja wangu, huwa natumia simu na kile chombo kinanisaidia katika mawasiliano ya siku baada ya siku nyingini. Kwa ivo ningependa kusema kuwa kifaa hichi cha teknolojia huwa kina umuimu kubwa na kimechangia pakubwa katika matokeo yangu ya kila siku na pia mapokezi ya siku baada ya nyingine.

Ningependa kusema chumba changu ni kikubwa, kile cha kulala, na kuta zake ni rangi ambayo ni hile ya krimu, na kitanda changu kina ridhisha kweli ni kitanda kikubwa, kina wezo ni ridhisha ninapo lala mahali pale. Na pia ninapo angalia kwenye dirisha huwa napata mandhari safi, mandhari ya kupendeza ambayo huwa napenda ku ya tazamani nikiwa mahali huko na nakipenda sana kukiona uwa lenye pale kwa kile chumba changu kwa.

Ningependa kusema huwa napenda kujisimamia aswa katika kazi zangu. Sipendi kuwa ni wale watu wakusimamiwa na kufanya kwa kushurutishwa. Napenda kufanya kazi zangu kwa moyo mkunjufu na napenda kujitolea kufanya kazi bila kusimamiwa. Kwa hivo kwa jumla huwa napenda kujisimamia kwa shugli zangu zote.

Nigependa kusema muda bora ule wa kwenda madukani napenda kwenda madukani wakati wa jioni na ndiposa vitu mingi huwa nahakikisha zile ni ambazo sina nimeziangalia siku mzima zile sina na jioni napofika wakati wa jioni naenda nakusanya zote kwenye maduka.

Ningependa kusema sijawai fanya yoga ila huwa naona ni ikifanywa kwenye mitandao. Watu wengi wako katika mazoezi ya yoga sija jaribu na ningependelea kuya jaribu pia nisikie wanaleta umuhimu gani kwenye mwili.

Ningependa kusema kwa mahali huwa naishi na kutoka utotoni mwangu mimi ni mtu wa kupenda mahali kumekimya, sipendi kelele kabisa, huwa napendelea mahali kumekimya, mahali kumetulia na ndiposa huwa natafta, mahali popote huwa naenda natafta maandhari na mazingira ambao yametulia na yanakimya, mahali popote ambapo huwa najipata.

Nikipenda kusema ni swali mzuri ambayo inauliza ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano. Ningependa kusema kimawasiliano ni kuhakikisha ujumbe umefikia watu ama wafanyikazi ambao wanafaa kwa wakati unafaa kwa jinsi inavyofaa na walengwa wake, wale wanao lengwa na habari fulani imewafikia kwa wakati unaofaa. Kwa hivo katika kule kupena kipaumbele kukiwa mawasiliano ni kuhakikisha habari imefika kwa wakati ufaaao Kwa wafanyikazi ndiposa waweze kuchukua hatua kwa wakati ambao unafaa.

Naamini swali mzuri kama huwa napenda kucheza na watoto ningependa kusema kwa sababu ya ule ule ule ule uweledi wa watoto kwa vitu wanavyo vipenda ama ule ule utoto ambao watoto wanapenda kuonyeshana hilo ni jambo linanifurahisha na huwa napenda sana kucheza na watoto na.

Ni kama nimeshika swali ni mfereji gani wa TV unafuata Ningependa kusema kuanafuata mfereji hupi kwa televisheni Ningependa kusema uanafuata mfereji wa limalath ambao ndiyo mfereji wanaufuatilia zaidi.

Naam ilo swali ni bora zaidi ningependa kusema Huwa napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya inapobuniwa. Huwa nakuwa wale wa kwanza wa kupenda kuiendeleza na kutoa maoni yangu kuhusu ule mfumo ama ule ile teknolojia mpya ambayo imebuniwa. Naamu.

Naam ni swali ambao imejijibu uwa napenda chakula kitamu lakini nahakikisha kichakula kile kikona madini ambayo yanafa na yako na nguvu yanaleta nguvu mwilini na ni madini ambao yanaitajika kwenye mwili wangu kwa hivyo ningependa kujibu kusema chakula kitamu na kipenda.

Ningependa kusema niko na kumbukumbu ya walimu ambao walinifunza shuleni. Ningependa kusema niko na walimu karibu wote shuleni, majina yao na vile ninavyo nilikuwa nawapendelea. Kuna walimu aliyekuwa anaituwa bi makunu, kulikuwa na mwingine aliyekuwa bi wana mumanyi. Ni baadhi ya walimu nilio wapenda katika shule.

Naam baadhi ya vitu ambavyo huwa ninavitumia uwa ninavinunua kupitia mtandao, mtandao umerahisisha vitu, mtandao unakupa mtazamo wa vitu ambavyo vimefika, vile vimebuniwa, na vitu baadhi ya vitu ambavyo navitumia hata sasa nimevinunua pale mtandao, ni kwa hivyo mtandao huwa naupenda na napenda kununua vitu.

Ningependa kusema uanapenda haligani ya hewa na yuipenda. Ningependa kusema alihewa hali ya hewa ambayo haina baridi mingi ama ule umsimu ambayo umetulia. Ukona jua kwa kiasi fulani na ukona pia baridi kiasi fulani ule hali ya hewa ambayo wanaipenda. Isio ja mvua mingi na pia isio kwa na baridi mingi.

Ningependa kusema huwa natazama video pale mtandaoni kupitia mtandao wa YouTube na pia mtandao wa Facebook, mtandao wa Twitter. Ni baadhi ya mahali huwa natazama video katika mtandao naam.

Naamu, ni swali mzuri ya kuonauliza kama ni wei kuenda maonyesho ya sanaa Ningipenda kuwa nimeenda maonyesho ya sanaa mingi Ningimepatana kuwana na vifaya ambavyo nivya sanaa tofauti, tofauti na manthari yale ya mazingira yale ya mekuwa ya kufurahisha na kuburudika zaidi Naamu.

Naam, nikona kumbu kumbu nzuri ya za shule. Kumbu kumbu kwanza wakati nilipokuwa na tunukiwa tuzo ya mwanafunzi bora zaidi kwenye somo la kistoria. Nilikuwa mwanafunzi bora na kila tulipokuwa tunafanya mtihani nilikuwa natia fora zaidi. Nikijua nitakuwa, nitatunukiwa lile tuzo la mwanafunzi bora zaidi shuleni. Naam.

Ningependa kusema sherehe yangu ya kupendezwa ni ile sherehe ambapo ni ya kuzaliwa wakati huwa na yakaribisha wageni, nakaribisha nakaribisha wa marafiki zangu, nakaribisha wote na familia pia. Ni wakati mwema na ni sherehe ya ya kupendeza.

Naamu ni soli mzuri, ningependa kujibu niseme na penda kutumia wifi ni na niwezesha kufanya kazi zangu kwa uraisi kuliko data ya simu Naweza kuunganisha mitambo zaidi ya moja na yote inaweza kufanya kwa wepesi na inaichukua muda mfupi ule wakati natumia wifi.

Ningependa kusema bado na shiriki katika kuhusu masomo yangu na pia masomo na shiriki zote mbili bado naendelea na masomo ya uzamifu wa juu wa kimasomo yangu na pia na shiriki kazi zangu kazi zangu zinahusiana sana na kufanyia waliong'ambo kazi na pia labda naweza kueleza kuwa Nakumbuka kitu ninachokipenda zaidi kuhusu kazi zangu ni kule kutumia mtandao kuwasiliana na wateja wangu na pia kuchangamshana na pia kule kushirikiana watu waliomonchi nyingine na changamoto wakati mwingine ni ule wakati kifaa cha meta Kinachounganisha Whatsapp, facebook na, Facebook na Instagram Kinapo kuzimia baadhi ya mitandao na programu za mitandao na ningependa kubadilisha kitu gani kwa kazi Ningependa kubadilisha jinsi ushirikiano baina ya wateja ambao wengine hawa hatupatani kuelewana katika baadhi ya mambo ninapowafanyia kazi Ningependa kuwa na mtaala bora kuunda system mpya za kufanyia kazi na za kuunganisha.

Naamu nisuali mzuri kuhusu mazoezi yangu, ningependa kusema mazoezi yangu sana hua ni mazoezi ya kukimbia sana Pia hua nacheza na wakati mwingine naenda gym na nakumbuka hua nakimbia hasa kukimbia, huanakimbia mara siku tano kwa wiki na napenda kufanya mazoezi ya wakati wa jioni, ninapo maliza kazizangu, wala si asubuhi na pia napenda hua na jihisi mchangamfu na mwenye afya bora wakati baada ya mazoezi Wakati nampo kumaliza mazoezi yangu.

Ningependa kusema chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na ndicho chakula huwa naisi kinanip kiko na madini yanaojaa kwa mwili yanayopea mwili nguvu na pia yanayonipa uwezo wa kufanya kazi zangu bila kuwa na tumbo kuwa na shida yoyote kwa hivyo ningependa kusema wali ndo chakula ninachokipenda zaidi.

Ningependa kusema ni swali bora ambao inauliza kuhusu uwanafanya nini nilifanya nini asubuhi. Ningependa kusema niliamuka saa mbili na kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kuosha uso na pia kuenda kutayarisha chakula cha asubuhi. Na staftahi ambao ningependa kusema pia na baada ya kukula chakula cha nilikula chakula cha viazi Nilikula pia chakula cha viazi kwa chai na pia ningependa kusema sikuenda kazini Bali nilianza siku zangu, nilifanyia kazi zangu kwa nyumba Kupitia mtandao na uwa nilijihisi mwenye afya na mwenye siya njema hii asubuhi ya leo Naam.

Ningependa kusema sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi anaye jali maslahi ya watu wengine na anayapa kipaumbele maslahi ya wengine kuliko tamaa zake na ubinafsi. Kwa hivyo kiongozi asiye kuwa mbinafsi mwenye kusaidia, mwenye hutu, mwenye taathima ni kiongozi ya sifa ambazo ni muhimu kwa kiongozi yeyote.

Ne swali mzuri ambayo inauliza kuhusiana ni ujuzi gani ningependa kujifunza. Ningependa kujifunza kuwa rubani, kuwendeshaji wa ndege, naweza kushiriki Naeza kushiriki ni ujuzi gani ningependa nimejibu ilo swali. Labda naweza kueleza kwa nini ujuzi hu ni muhimu kwangu ni kwa sababu utanipa tajiriba bora zaidi. Ambao huwa na ni ni ni hadimu na naitamani sana. Nishai kujaribu kujifunza hapo awali na la hasha sijajaribu kujifunza hapo awali Ningependa kueleza jinzi ndakavyo jifunza. Ni jinzi tu ya kuenda shule ya urubani na kujifunza na wakati unaofaa ni wakati kama huu, ambao ni mwaka huu. Naam.

Ningependa kusema uwa nafanya nini wakati wa wasiwasi. Ningependa kusema sipendi matukio ya kunipea wasiwasi. Lakini ula wakati uwa na nitukia ama na patwa na jamba alambalo lina nipa wakati wa wasiwasi. Uwa na jipa ujasiri na jijasirisha kwa. Kukabiliana na tukio wakati huo wa wasiwasi.

Ningependa kusema nguvu zangu ni zipi kazini, nguvu zangu ni zile za kujua na kuwa na ujuzi zaidi katika kutumia laptop na kutumia programu mpya ambazo zina zinawekwa katika vifaa vya kufanyia kazi, mahali pa kazi. Kwa hivyo nguvu zangu sana zinahusiana na ule uweledi wakuelewa maswala mapya na programu mpya zinazo letwa kwenye kazi naam,

Ningependa kusema swali ni pana sana, huwa nafanya nini kujitunza, inategemea kujitunza kiasi kipi na kwa njia hipi. Kama ni kujitunza kwa kuhakikisha niko na hafya hama siya njema, huwa nahakikisha nimevila chakula nimekula chakula ambazo ziko na madini yanaofaa kwenye mwili. Kujitunza kwa namna ya kuwepuka magonjwa pia naakikisha mazingira yangu ni safi na pia naakikisha kuwa nimezingatia nimezingatia mambo kadha wa kadha ambae yameyokwa kuhakikisha Nimejitunza kuwepuka magonjwa na pia huwa nahakikisha Nimejitunza pia kwa kutotutumia viungo ama kutotutumia madawa ambau hayafai kwenye mwili.

Ningependa kusema mandhari ambayo ni mazuri na mema wanapenda kuona ni ufukweni wa bahari na pia mahali pa wanyamapori hayo ni baadhi ya mandhari mazuri hayo ambayo nayapenda kuyaenda kuyaona wakati baada ya wakati.

Ni swali bora zaidi ambalo linahusiana kuhusu vipi na jinsi vipi kuhusu tathmini za kazi. Ningependa kusema tathmini za kazi huwa najihisi bora ninapo tathmini kuhusu ni mwelekeo gani ambao kazi inachukua Je? Kuna umuhimu wowote na matokeo yake yatakuwa yapi? Kuna Ninini nitafaidika baada ya kazi yoyote kwa hivo tathmini za kazi huwa najihisi bora ninapozifanya.

Ni swali bora zaidi inayouliza jinsi navyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Ningependa kusema huwa nasherehekea kwanza siku yangu ya kuzaliwa na familia, haswa, wakati mwingine naalika marafiki. Na nakumbuka siku moja ya kuzaliwa ambayo nilisherehekea, nikiwa kwenye michezo, kwenye kazi na samahani, nilikuwa kazini. Wafanyikazi waliandaa waliniandalia, wakaniletea keki ilikuwa, ni jambo la ajabu sana kuona wafanyikazi wenzangu wakinisherehekea, wakisherehekea siku yangu ya kuzaliwa na huwa sana huwa natambua keki lakini pia huwa natayarisha kunakuwa na chakula, mlo unakuwa pale na zawadi ningependa zaidi ni kupata mfadhili wa kunipea pesa ya kuenda kujifunza urubani.

Ningependa kusema ni swali bora, huwa napenda kuenda cinema, huwa inategemea, kuna wakati kazi inapokuwa mingi, napata nimemaliza mwezi ama mbili ama tatu sijaenda kwenye cinema, lakini wakati kazi siyo mingi huwa napendelea kwenda baada ya wiki moja ama mbili kwenye cinema.

Naamu ni swali mzuri ambao inauliza wanaimizaji usharikiano katika timu na akikisha kuwa kuna uiano kwa wahusika wote katika ile timu wamejihisi mahali pao na uwa nakikisha kuna mawasiliano bora na mawasiliano nafikia ujumbe unafikia wahusika katika timu kwa wakati unaofaa. Na huwa nahakikisha kuwa kuna hali ya heshima katika wahusika wote katika ile timu naam.

Ningependa kusema huwa napenda kucheza mchezo wa vikapu, niko na wachezaji bora ambao huwa naiga mifano yao na huwa wananipa motisha katika kule kukikuza kile kipaji changu cha kucheza vikapu huwa naenda mara kwa mara huwa naenda mazoezi, nafanya mazoezi bora Nahakikisha niko na ule ukakamavu katika kujitayarisha kukikuza kile kipaji cha kucheza michezo ya vi.

Ningependa kuakikisha kuwa nimedumisha usafi katika chumba cha kulala. Ningependa pia kuhakikisha nafanya na panga taratibu za siku ambayo ijayo. Huwa nahakikisha nimeeeka mika katika bambe. Huwa nahakikisha mahali na lala ni mahali ambapo pako na utulivu. Huwa nahakikisha kuwa nimeweka mipangilio kabambe yote kabla nilale.

Ningependa kusema ni swali bora ambao ni kuhusiana na majira ninayo yapenda Ningependa kusema majira ninayo yapenda ni yale ya vuli Nakumbuka ninachoweza kufanya wakati ule ni kuhakikisha kazi zangu Nimezifanya bora, nimefanya kutayarisha, nimehakikisha mazingira yangu Nimehakikisha pia nimekuza vipaji vyangu Kwa sababu ile hali ya upepo huwa ya vuli huwa inahakikisha Huwa nakikisha nimefanya mambo yote ambayo ninayofaa kufanya kama ni kukuza vipaji vyangu kuenda kwenye viwanja kuenda kujitayarisha katika kukuza vipaji vyangu Huwa nahakikisha pia nimefanya kazi zangu vile inavyofaa Huwa nakumbuka kitu gani ninachoweza kufanya nipende majira yale ni ile hali ya hewa na utulivu wake na ningependa kuwa ni shughuli gani ninazo zipenda kufanya majira hayo ni ya kuenda kufanya mazoezi kwenye uga Pia kufanya kazi zangu Pia kuenda kutembelea buga za wanyama na pia kuenda kufanya shughuli zangu za uhamazishaji Wajamii na unahisi vipi kuhusu hali ya hewa hali ya hewa huwa shwari wakati ule Naam.

Nahikikisha nimezingatia taratibu ambazo zimeekwa na wizara ya afya na wizara inayo shugulikia maswala ya kutunza mazingira. Wizara ya mazingira pia ambayo inaimiza kuwa ni bora niache kutumia matumizi ya plastiki ambayo yanachangia pakubwa katika wachafu katika mazingira. Kwa hivyo wanahakikisha natumia vimbo ambao vimetengenezwa karatasi ambao zinaeza kuwa recycled.

Naam ni swali mzuri ambao ninauliza kuhusu muziki naoupenda Ningependa kusema muziki ninaoupenda ni ule wa haina ya reggae ambao muimbaji bora ama muimbaji bora wala benti na muimbaji naoumpenda sana ni ule wa bob marley. Aalikuwa na habari ama alikuwa na ile taarifa fulani aliyotaka kuipitisha katika jamii na alikuwa na ule hali ya kupenda kuhamasisha wanajamii kuhusu mambo tofauti tofauti kuhusiana na kupendana na ni muimbaji alio kuwa na habari njema kwa wasikilizaji wake na ni muimbaji anayependwa zaidi nyimbo zake huwa zinatuliza sana na ningependa kusema wakati naousikiliza muziki ule ni wakati wa jioni ninapopumzika na unaleta hali ya utulivu katika mazingira unayosikiliza wimbo Nahisi jinsi gani muziki anasikiliza wimbo na unahisi jinsi gani muziki ukisikiliza wimbo wako unaoupenda Uwa nafurahia sana, unaleta furaha katika nafsi yangu unaposikiliza nyimbo za rege naam.

Ningependa naam ni swali mzuri huwa natumia muda wangu wa bure vipi Ningependa kusema huwa natumia muda wangu wa bure kuenda kuhamasisha jamii mambo ya kutunza mazingira na pia ningependa wakati wangu wa bure huwa nautumia vile vile kuenda kufanya mafunzo mahalum kwa wanarika na pia ni wakati wangu wa bure ni wakati pia hua naenda kupata mandhari mpya kwenye ufuo sana wa bahari ama pia kutembelea mbuga za wanyama Naam.

Naam, niswali bora ambayo inauliza kuhusu mielezo ya hali ya hewa ya leo Ningependa kusema hali ya hewa ya leo imekua ya jua na ni Uwa najisikia siko sawa vile katika ile hali ya joto inapozidi kiasi kinene na huwa na vaa nguo nyepesi ndio niweze kupambana na hali ya hewa ya jua kali na ningependa kusema kwa wakati mwingi ula wakati jua si kali sana na penda hali ya hewa wakati jua si kali sana na huwa nafanya kazi ambazo hazihitaji kufanyia kazi inje mahali jua linapo choma zaidi Kwa hivyo nafanya kazi mahali kwa nyumba ama mahali kuliko usiku kusiko kuwa na jua kali naam.

Naam, ningependa kurudi ujana sana ni hali ambao kama vile waswahili waliposema ujana ni moshi ukienda auwezi rudi Kwa kusema tu kweli ujana ni kitu cha umuhimu sana ni hali ya kujivunia sana kwa hivyo nikiulizwa kwa maoni yangu ningependelea sana kurudi hile hali ya kuwa katika ujanani wangu, Naam.

Ningependa kusema huwa nashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujijasirisha na pia kutaka kufunzwa na wenzangu pale kazini. Huwa nahakikisha udhaifu wangu nimeuficha kwa kiasi kukubwa kwa kutia fora, kutia bidii katika kazi zangu kuzalisha mazao bora na kupata malengo ambayo nimeekewa kwa siku.

Ningependa kusema ni swali bwara zaidi kwa sababu ya maali ambapo wanajipata ni maali ambapo. Kuna juakali Kwevu wanapendelea sana t-shati kulikuwa shati kwa sababu t-shati uwa zina kubalia hewa kuingilia kwenye ngozi na ngozi napata hewa na t-shati uwa zina nipa mwili wangu kukua mwepesi naamu.

Ningependa kujibu niseme swali ni jema ambayo nauliza kuhusu shuguli zangu za wikendi. Ningesema siku ya jumamosi ni siku ambayo huwa napumzika nafanya kazi zangu za nyumbani. Jumapili ni siku ambayo nafika mahali pa ibada. Na uwa nahenda mahali fulani jumamosi na jumapili bado huwa naenda inje napata kukunywa kahawa na marafiki zangu. Na mambo ya kawaida ninayoyafanya ni kama hayo nimeseme ya kuenda kwenye oteli kupata kahawa na kuburudika na marafiki zangu nao najisikia pamoja na wao wikendi ni marafiki tu huwa najisikia pamoja na wao wikendi na huwa naitaji pia kupumzika katika hile hali.

Naam ni swali mzuri, huwa napenda kucheza michezo ya video aswa, sipendi michezo ambayo haina video Kwa hivyo nikiulizwa napenda kushiriki katika michezo ambayo ni ya video na marafiki zangu na huwa na yafanya haya aswa jumapili na jumamosi wakati ambapo nina pumzika.

Ningependa kusema ni zoea gani nzuri ambao nimelijenga Ningependa kusema niko na mazoea mengi ambao ni mema Zoezi la usafi, kitu ya muhimu na kuzoea pia kuhakikisha mazingira ambao niliyo nilio yaishi ni safi na pia kuhakikisha chochote ambacho kinanikaribia ama kinacho kuja mahali karibu na mimi ni kisafi Kwa hivyo ni zoea bora zaidi wana nalitambua kuwa ni zoe bora zaidi.

Ningependa kusema huwa nashughulikia kazi za dharula kwa kuzipa mpangilio na utaratibu wake huwa nazitengea wakati wake na nazifanya kwa utaratibu unaohitajika na kwa wakati mfupi ambao unaweza.

Ningependa kusema maranyingi asubui uwa nakula viazi, viazi tamu, chakula ambao wanakula sana asubui, viazi tamu na chai, ambacho ni majani chai, wala sioka hawa, majani chai na maziwa, ndicho chakula huwa nakikula sana asubui.

Naam huwa napenda kuendesha baiskeli, nimenunuwa baiskeli ambao ni ya mazoezi haswa, napenda kufanya mazoezi yale ya kuendesha baiskeli, pia na marafiki zangu, huwa baada ya jumamosi na jumapili tunashiriki kuenda za safari na ku kutumia baiskeli. Kwa ile njia huwa tunakikisha tumefanya mazoezi. Naam.

Naam uwa nanunua tikiti za Tukio Asa katika zile maonyeshe ya sana Wakati mwingi huwa kuna tikiti ambazo uwa nazinunua na nakikisha pia nimechukua za marafiki ama wasi okuwa na wezo na watunukia kama zawadi Kwevu wanapenda kununua tikiti za Tukio.

Ningependa kusema ni swali bora huwa nafanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku hasa wakati wa jioni huwa nahakikisha nimetega wakati hata kama ni dakika thelathini nahakikisha nimefanya mazoezi ya mwili kila siku Kwa sababu huwa napenda kuhakikisha viungo vyote vinafanya kazi sambamba.

Ningependa kusema uwa na chombo ambacho ni cha. Sola, ambacho unisaidia wakati umeme unapokatika, uwa nakuwa na sola ambayo bado inafanya sawa, lakini uwa inafanya sawa na umeme unapokatika. Kwa hivo, hiyo ndiyo shugli uwa nafanya.

Naam, ningependa kusema huwa nasherehekea mwaka mpya kwa jinsi inavyofaa, kwa namna ambao ni ya heshima yake, huwa napiga dua, kila ninapovuka mwaka, huwa nasherehekea mwaka mpya kwa kueka pia malengo mapya, kuhakikisha kuwa niko na mikakati sambamba ya mwaka mpya, na nahakikisha pia nawashirikisha wote walio karibu na mimi.

Lahasha sijaweza kupata nafasi ya kusafiri kwa kupitia kwa chombo cha ndege na nijambu ambalo na litia bidii katika kazi zangu ni jipati likizo la. Kusafiri kupitia ndege ni napenda ndege sana kwa usafiri lakini sija pata nafasi ya kusafiri kwa ndege naamu.

Naam, nikona ndege wakufugwa nyumbani, nikona baadhi ya ndege ambao ni wakufugwa nyumbani, huwa nawapenda nahakikisha kabla sija sijaenda kazi zangu za nje, huwa nahakikisha wako na chakula nawatunza na nawaenzi sana ndege wale.

Nigependa kusema naam, huwa naweka picha zangu mtandaoni, lakini sina ule uraibu sana wakueka picha zangu ama matukio yangu ya kila siku kwenye mtandao. Kwa sababu mtandao ni mahali pawazi ambapo unapo jiweka mambo yako hapo, hayako kwa siri tena, ahayako kwa faragha tena, bali umeachia kila mtu kukuwa na nafasi ya kuchangia katika maisha yako. Kwa hivo kwa sana, huwa sieki sana picha zangu mtandaoni. Na.

Naam huwa napenda kupika wakati ninapo pata nafasi ya kupika huwa naenda nafanya matayarisho ya chakula ambazo napenda kupika sana napenda kupika wali na pia ugali na mboga za kienyeji huwa nazipenda sana huwa napenda kujitayarishia kwa jiko naam.

Ningependa kusema wanyama hawa wawili nawapenda sana paka na mbwa, lakini zaidi huwa napenda umbwa kwa sababu ako na manufaa pia huwa analinda usalama na nahakikisha wakati mgeni yeyote anapo wasili, amebweka kutadharisha ya kwamba kuna kiumbe ama mtu yeyote amewasili mahali pako.

Naam ni swali bora ambayo umeniuliza kuhusu ni mchezo gani wa olimpiki nao hupenda kutazama Mchezo naweza kushiriki michezo ya olimpiki nao upenda ni ule mchezo wa kandanda wa World Cup Naweza kueleza ni kwa nini naopenda mchezo kwa sababu huwa naona timu za mataifa zikijisatiti ili kutoangusha ama kutoshushia hafi taifa lao Nakumbuka mchezo wa olimpiki uliofurahia kutazama ni hule wa World Cup ya mwaka wa elfu mbili na kumi na ningependa kueleza ni mchezoji gani wa olimpiki nayempenda ni mchezaji alie julikana kama mesi na huwa nafurahia wakati wa mchezo ya olimpiki huwa inachukua muda wangu wote kuhakikisha nimeutazama.

Kusema ni manapenda sanaa za kitambo, sanaa ya mziki, pia sanaa ya kutoa adithi za wazee, ule waka, ule zile za za zamani, sanaa ya kuadithiana na kupitisha ujumbe katika kutoka kizazi kimoja hadi kile kingini, ni sanaa wambayo huwa naipenda na naitambua sana naam.

Ninapo kuwa nafuraha nikiwa nyumbani huwa nafanya mambo kadha wakadha na huwa nachukua simu kuanza kupigia marafiki wangu, kuwajulia hali, kushirikisha wao katika mambo ambayo nayafanya, pia kueka maneno wazi, kwa kuelimisha na pia mimi kuelewa mambo kadha wa kadha, kuhusu pia vile wanavyo fanya na wanavyoendeleza mambo na mahusiano yao.

Naam huwa napenda asali, asali nilikuwa wakati wa awali, ule wakati nilikuwa mdogo, tulikuwa tunaenda kuvuna asali kwenye kwenye misitu, kwa hivyo asali ni chakula ambacho nakipenda, ni huwa napenda asali sana na huwa nahakikisha kuwa, ninapopatana na asali nainunua.

Naam ni swalibora huwa napenda kuvalia kofia, si muraibu wakubalia kofia sana yali wakati kuna kuwa na jueli na pochoma sana utosi, ua na huwa na kikisha nimenunua ama pia nimenunua na kuvalia kofia ila si kifaa ambacho huwa na kitumia mara kwa mara.

Naamu, ni swali bora, nauliza kuhusu mausiano vipi na wafanyi kazi wengine. Wanakikisha na tangamana na wawo, na shirikiana na wawo, na naweka mambo kwa wazi Ili kwa kikisha, taratibu zote za kazi tumezifuatilia na tume tangamana kisawa Naam.

Ningependa kusema uwa sivalii miwani lakini wakati inapo unapokuwa kuna giza ama kuna mwangaza mkali uwa na valia miwani ili kuwakikisha ni meyatunza nimetunza macho yangu kuwakikisha haya japata na matatizo ya yoyote.

Naam ni swali bora zaidi nauliza kwa ni somo gani nalo lipenda shuleni. niNgependa kusema somo nalo lipenda zaidi na ndiyo nilutuzwa sana katika nikiwa pale pa shule ni somo la kihistoria. Ni somo ambao niliipenda zaidi na ni somo ambalo huwa nikona umarufu na niko na weledibora zaidi kwa hilo somo.

Ningependa kupenda kusema kuwa hua natumia muda na familia yangu vipi. Ningependa kujibu na kuwa kusema hivi hua natumia muda kuwa maseshana, kujuliana hali, kufonzwa bambu wa bao siyajui, sina ufahamu wake. Kwa hivu wakati na familia unakakawa, wakati wakujiburudisha, wakati wakufunzana, wakati wakupatiana mawaitha.

Ningependa kusema huwa nafanya nini wakati naitaji msaada kazini. Ningependa kusema huwa naomba msahada kwa wafanyikazi walio bora na wanaelewa kinacho nitatiza katika kukamilisha kazi zangu za pale kazini. Kwa hivyo nahakikisha nimeomba msaada kwa heshma kwa walio na ueledi ama ufahamu bora kwa hilo kwa hiyo kazi.